Naam napenda mlima lakini napenda kupanda mlima pamoja na watu siezi panda mlima peke yangu kwa hivyo kanisani ama vikundi mbalimbali ambako niko huwa tunajaribu kutenga siku fulani tunaenda tunapanda mlima na napenda sana kupanda milima kwa sababu kwanza kabisa, unaweza kupanda mlima huo kunakuwezesha kutangamana na asili, kuna miti, kuna wanyama wengi, mlimani, na pia ukiwa huko mlima, unaweza kuona vitu vingi sana ukiwa pale juu kwenye mlima, na pia, ukipanda mlima, unaweza kujua historia kuhusu mlima huo, kwa mfano tulipoenda mlima wa Kenya. Ingawa hatukupanda hadi kilele cha juu kabisa tuliweza kujua historia ya mlima Kenya ambao ulibeba imani ya jamii ya Kikuyu kwa kuwa walikuwa wanaamini mungu wao huishi kwenye mlima huo na pia kupanda mlima pia ni zoezi kutembea huko kunafanyisha mwili zoezi na pia ni njia nzuri ya kutangamana na watu kama nilivyo sema huwa tunaenda kama kikundi na hapo ndipo unaenda ukipata marafiki wageni marafiki wapya.